Kumbu kumbu yangu ya pekee ni siku ya tamasha na sanaa darasa la tano nilitunga shairi kuhusu mazingira na kushiriki darasa lote kwa hasira kila mtu alipiga makofi pia napenda kumbu kumbu ya mazoezi ya ridhaa hasa mbio za kuwinda darasa letu tulikuwa tunashindana kwa furaha kubwa.

Napenda kusikiza radio. Haswaa ninaposafiri kwenye gari au nikitayarisha chakula jikoni kuna kitu. Chapi kipekee kinachohisi kirafiki kuhusu sauti inayofika moja kwa moja kwenye masikio yako bila kuchagua. Napenda zaidi kipindi cha habari za jioni kwa kiswahili kwa sababu hunifikisha habari za hivi punde.

Mimi hupata habari kutoka kwa vyombo mbali mbali ili kupata picha kamili kwanza mitandao ya kijamii kama twitter inanikumbusha habari za hivi punde za kimataifa na instagramu inanionyesha mwenendo wa sasa pili na kumbuka kurasa za habari za mtandao kama bbc swahili kwa uchambuzi wa kina wa matukio.

Napenda vyote viwili lakini kwa sababu tofauti kuongea napenda mazungumzo ya moja kwa moja na watu Kuna uhai wa kuonyesha hisia zako na mabadiliko ya sauti huwa najisikia nikiwa karibu zaidi na mtu ninapozungumza naye uso kwa uso Kwa upande wa kuandika napenda kwa mambo yanayohitaji kufikiriwa kwa kina.

Natumia simu kwa mawasiliano na mazoezi ya kila siku zaidi kupiga simu na kutumia ujumbe kwa familia na marafiki ndio kazi yake kwanza. Hasa kupitia whatsapp kwa vikundi vya familia na mitandao yangu ya kirafiki. Pia natumia simu kutafutilia habari, za haraka na mienendo ya sasa kupitia instagramu na twitter.

Napenda mazingira ya kazi yanayokuwa na mashirikiano na heshima kwanza ni muhimu kuwa na timu inayosikilizana na kusaidiana baada kushindana vibaya. Napenda ofisi ambayo hucheka pamoja na kushirikiana mawazo kwa uhuru. Pia napenda ukanda wa kazi unaoheshimiwa haswa ya maisha na kazi.

Sherehe ninayopendezwa nayo zaidi ni harusi ya kitamaduni. Kuna utajiri wa mila, rangi yenye maana na furaha isiyo na kifani. Napenda sana sehemu ya kuomba ridhaa walio ezi. Isiyo la mapendeleo na heshima hunivutia kila mara. Pia ngoma ya asili kama mbinu na mstaja hunieka kwenye mazingira ya kihistoria. Kuna vyakula vya jadi kama pilau au nyama ya kuchoma kunikaribisha kwa na utamaduni ya kienye.

Kwanza hutumia losheni ya jua, kila nikitoka nje, ninaipaka tena kila baada masaa ma wili hasa nikiburudika pwani. Pili navaa mavazi yake ya ni ya urefu wa kati, suruari ya mvua na shati ya mikono urefu yenye rangi nyepesi. Tatu kofia ya kiwango cha juwa na miwani ya juwa ni lazima, hata nikitembea kwenye duka la mkondoni.

Weekend ni wakati wangu wakufanya mambo inayoniregeshanisha na kita ya roho yangu mchanganyiko mzuri wa kupumzika na shughuli. Mara nyingi asubui jumamosi huisha kwenye soko la makulimo kununuwa matundo na mboga. Napenda kujaribu mapishi mapya jioni na mara nyingi kupika ugali na samaki kwa familia yangu. Wakati mwingine hata tunapiga mziki na kucheza jambo linatuleta furaha kubwa.

Zangu kuu kazini kinajitakia kati ya utatuzi wa matatizo uwezo wa kufanya kazi kwenye timu na msimamiyo imara ya dhaifu Kwanza nina uwezo wa kuona mzizi wa tatizo na kutafuta suluhisho za ubunifu Spendi kukwama kwenye changamoto badae Ninapenda kuzishukulia kama fulsa za kujifunza na kukua.

Kwa kweli ni napenda mikutano inayo lenga na kutolea hadithi na kuwasikirisha washiriki wake na kwa na sipendi mikutano ya kiu taratibu au ku yale yanayo vuruga bure kwa mfano napenda mikutano ya kupanga projekti ambayo inaungozwa na wazi na mlengo wa thubuti.

Kwa kweli ninapenda kufanya kazi za nyumba kwa sababu za utulivu na uhuru lakini nakosa mwingilio wa moja kwa moja na wenzangu. Faida ya ni kubwa ni urahisi na kujiweka ratiba yako wenye bila safari ya mazoezi na kukaa kwenye mazingira yana yani ezeka.

Unaunda usawa wakifedha kwa kugawa pesa zangu kwenye makundi matatu muhimu matumizi ya kila siku akiba ya dharura au uekezaji wa muda mrefu kwanza uweka kiasi kinacho ni fashon kariba na muwezi miwili kwenye akaunti ya akiba inayotetengwa na zarura.

Ningependa kuona maendeleo matatu muhimu katika jamii yetu upatikanaji wa elimu bora uimirishaji wa uchumi wa kiijiji na kuwondewa masikini Kwanza napenda kila mtu aweze kuwa na fursa ya kusoma shule yenye bora na walimu walio komaa elimu s ini msingi na wa maendeleo ya taifa.

Kipawa changu kinachoniboresha zaidi ni uwezo wakuwa na kuskiza na kuunganisha watu mara nyingi huonekana kama daktari wa familia kwa sababu huwa natulia na kusaidia watu kupata suluhu wakati wa migogoro. Pia ninakipawa cha kuona maelezo madogo na kuyabadili kuwa fursa.

Ningependa kujifunza kispani au kijapani kwa sababu ya kifahari na kimatumizi kispani ni lugha ya kupendeza na nina rafikiye ambaye ningeza kufungulia fursa za kazi wa usafili katika nchi za amerika kusini na ulaya ningependa kuimba nyimbo za kispani ni hali na kuzungumza na wenye wakati wa matembezi zangu.

Napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni zaidi ya mazoezi tu ni uhuru mpole wa njia nzuri ya kuzunguka nda eneo langu mara nyingi huendesha baiskeli yangu ya mtambo asubuhi wikendi kufanya hewa safi na kujihisi ni Hi ukaribu wa asili huwa napita kwenye vichochoro vya mijini na kuvuka viwanja vya michezo ili kuwona maisha yanavyo pita.